Unafanya nini wakati wa baridi kali. Naam nikianzia hili ni swali ambalo nalichukulia kwa kina sana. Kwani tunajua kwamba iwapo mtu hata chukulia baridi kama kitu cha umaana anaweza kujipata kwenye madhara makubwa sana kama vile magonjwa. Unajua kwamba kuna magonjwa tofauti tofauti ambaye uambatana na uendana pamoja na kuwa kuweko kwa baridi kali. Hivyo pale ambapo kuna baridi kali inakubidi mtu binafsi aweze kuchukua atua ya kuhakikisha kwamba amejilinda vyema, amehakikisha kwamba hali yake ya afya ni bora. Hivyo ni vyema kuweza kujua kwamba kuna jinsi tofauti tofauti ya kuweza kujilinda kutokana na baridi kali. Sio tu kusema kwamba ni kwenye shughuli za kila siku la hasha, pia pale ambapo unapokuwa ukielekea kazini na kuna wakati ambapo unahitajika kuamka alfajiri na mapema. Pale ambapo baridi inakuwa kali sana. Hivyo, unafaa kuwa na suluhu ambazo zina kusaidia kujikinga dhidi ya baridi kali. Kwanza kabisa, mtu binafsi anafaa kuchukua hatua ya kuhakikisha kwamba, pale ambapo kuna baridi kali amevalia mavazi ya kutosha. Hivyo, mi binafsi huhakikisha kwamba, nimelinda afya yangu kwa kuhakikisha kwamba pale kuna baridi kali, nimevalia fulana za kutosha, jaketi za kutosha, trouser za kutosha. Hili kuzuia, upepo kuweza kuniingia, hili kuzuia, baridi kuweza kunithuru na kuadhiri afya yangu. Hivyo, mi ni mtu ambaye na dhamini sana afya yangu. Na najua kwamba, afya ni kitu muhimu kwa kila adinasi. Na ni kitu ambacho kinafaa kupewa kipaumbele. Hivyo, kila ambapo napokwenda na najua kwamba hiki ni kijisehemu ama ni mazingira ambayo yana upepo ama yana barindi kali sana. Hapo itanibidi kweli niweze kukua nimevalia mavazi ya kutosha. Itanibidi niweze kuwa nimebeba bithaa kama vile ambazo zinanisaidia kwamba siezi kusikia baridi kali. Pili tambua kwamba kuna nchi zile asa zile za uko ujerumani kwamba unapata kwamba wanakaa kwenye baridi kali. Hasa pale ambapo kunaponyesha unaona kwamba barafu imetapakaa kila mahali. Hivyo inawabidi wao binafsi wanakuwa na njia maalum ya kuweza kujizuia dhidi ya baridi kali. Kuna wakati mwingine unaona kwamba wanahama hizo sehemu na kuingia nchi kama vile za Afrika. Wanathamini kwamba nchi za Afrika kwamba wakati huo kuna jua ikilinganishwa na kwao huko kwamba kuna baridi kali. Hivi pale ambapo wanapoingia nchi za huku wanajizuia dhidi hiyo baridi kali. Wanahakikisha kwamba mili yao iko salama. Wanahakikisha kwamba mwishoni mwa siku hawataweza kupata madhara kama vile magonjwa. Kama vile madhara mengine ambayo yanaandamana na kutokuwepo kwa kinga. Hivyo, baridi ni kitu ambacho kinaweza kuadhiri vibaya sana. Kinaeza kusababisha wee binafsi, unakuwa kwamba hauwezi kutekeleza shuguli zako vyema. Hauwezi kufanya shughuli zako kama vile unavyohitajika. Hivyo, ni vyema kuthamini na kutambua kwamba baridi inaeza kukudhuru na unafaa kujichunga kuhakikisha kwamba kila wakati unahimili mwili wako kila wakati unahakikisha mwili wako uko salama umeukinga dhidi ya baridi kali hivyo jua pia kuna bidhaa ambavyo vimebuniwa maalum ya kuweza kujikinga dhidi ya baridi kali kwa mfano utaeza kujua kwamba pale ambapo kulipo na baridi kali hasa kwenye familia ambazo zinajiweza hasa kwenye familia ambazo ni za kitajiri. Unapoingia kwenye nyumba yao. Unajisikia kwamba hakuna baridi. Kwani kuna bidhaa ambazo ni maalum zimeundwa maalum za kuweza kuleta joto bidhaa ambazo zinaeza kufanya kutoa baridi. Nazikieza kuhakikisha kwamba kuna joto kwenye nyumba. Hivyo unakuwa kwamba uko kwenye mazingira ambayo ni kana kwamba ni mazingira ya kawaida. Hivyo inakuzuia sana kuweza kupata makonjo pili tambua kwamba pale ambapo unapokuwa unaenda kulala unafaa kuthamini kwamba blanketi ambazo unajifunika nazo ni tosha unajua kwenye ukiwa usiku inakuia ugumu sana kuweza kutambua kana kwamba kuna baridi hivyo pale ambapo utakapoeza kujifunika na blanketi za kutosha utaeza kujizuia na magonjwa kama vile ya kukohoa magonjwa kama vile ya homa na magonjwa mengineyo. Hivyo inakuia urahisi sana kuweza kujikinga dhidi ya baridi kali. Na kuweza kuhakikisha kwamba unaeza kutekeleza shughuli zako vyema naipasavyo kila siku inaukeheza kukuwa napahali.

Naam tunatambua kwamba timu nikikundi fulani cha watu ambao wanathamira moja. Nikikundi fulani hangaa cha watu hivi watatu kuenda juu ama watatu andi kumi hapo ambao wanania moja ambao wamekujwa pa moja wakaeza kulenga kitu thamira wakiwa na mchimamo maalumu. Hivyo timu chisuara tula kusema ni kuimiza ushirikiano jua kwamba, hii ni timu, hii ni kikundi cha watu ambao, wameletwa pamoja na kukua na lengo maalum, wameletwa pamoja na kujiaminia wote. Wanajua kwamba, mwishoni mwasiku wanafaa kuwa wametimiza jambo fulani, mwishoni mwasiku kunalengo maalum ambalo wanaafikia kulitimiza. Hivyo, wanakua kwamba, wanaushirikiano ili waweze kutimiza, ili waweze kufikia kilele ambacho, wameeza kulenga. Hivyo, njua timu siki kikundi chochote siku sema kwamba ni kila mtu anaeza kujingiza kwenye timu. Lasha, njua kwamba timu chisuara tula kusema ni kuimiza ushirikiano jua kwamba, hii ni timu, hii ni kikundi cha watu ambao, wameletwa pamoja na kukua na lengo maalum, wameletwa pamoja na kujiaminia wote. Hivyo ni vyema kuthamini kwamba timu ina nafasi bora sana na timu inahitaji sera maalum ili kuhakikisha kwamba wanaeza kufikia kilele maalum wanaeza kufikia lengo ambalo wamelenga kuliweza kuafikia. Hivyo, nivyema kuthamini na fasi ya timu, nivyema kuthamini kwamba timu si suala tula watu kuja pamoja. La asha, nikikundi ambacho kina malengo malum, nikundi ambacho kime kuja kikieshimiana ilikiheza kutimiza malum. Kwa mfano wajua kwamba, ushirikiano ni kitu chamana sana katika timu. Ushirikiano ndio utakaoweza kutambua iwapo timu itafufuwa ndafu ama timu itaeza kuambulia patupu. Hivyo pala ambapo timu hazina ushirikiano kwa kweli hapo inakua wazi kwamba ni vigumu kweza kufuwa ndafu na si kusema tu ni vigumu ni karibu na kushindwa kweze kana kwamba kufuwa ndafu kwa yu wapo wano ushirikiano. Jua pili kwenye timu kuna kuwa na lengo malumu. Kuna kuwa kwa naniya ambaye imeeza kutengeneza iyo timu kwa mfano tukiangalia kwamba kama vile timu za kucheza mpira. Tutaenda pale ambapo kwenye kucheza kandanda tunajua kwamba ushirikiano ni kitu chamana sana. Kila mtu ambaye kwenye timu anafaa kutambua na fasi yake. Anafaa kutambua kwamba anafaa kucheza kijise emu fulani hili mwishoe wakuwa na wakue na ufanifu ili waeze kuwa wametimiza jambu ambalo walikuwa naliyathimia, walikuwa nalilenga kutitimiza kabla hiyo timu kuweza kusema kwamba imeeza kufuandafu. Hivyo, nivyema kutambua pale ambapo, kunapokuwa kila mtu, kila adinasi, kila mtu kwenye timu, hakicheza nafasi maalumu, wanaitaji ushirikiano. Wanaitaji kwamba huyu anacheza hapa, mwingine anacheza hapa, kisha tukieka pa moja, tunajua kwamba haitha tumeza kutimiza hapa na haitha tumeza kufikia mahali hapa na pale pengine. Hivyo inakuya uraisi sana kweza kutakeleza shukuli zenu. Hivyo inakufanya kwamba mnaeza kuzungumza kwa lugha moja. Mnaeza kwa kwamba mnamalengo maluma mbayo mwishoni kwa kweli mteheza kwa yafikia. Hivyo inaimiza ushirikiana kwa tika timu ni kitu chamaana na unaimiza aje ushirikiana katika timu ni kitu pia chakupigiwa mfano. Tunajua kwamba kuna jinsi tofauti tofauti ya kuweza kuhimiza ushirikiano. Kwanza kabisa nikawakisha kwamba kuna eshima katika ya kila mtu kwenye timu. Unajua eshima ni mkondo muili. Pala ambapou na mueshimu mtu naye anarudisha mkono kwa kuheshimu. Iwapo uta mueshimu inamuia vikumu sana hata kama ni mdogo wako kukupa eshima kwani eshima ni kitu chamuimu sana. Yeshima ni kitu ambacho kinafaa kupewa kipaumbele katika kila kazi, katika kila sekta, yeshima inafaa kupewa kipaumbele. Hivyo, mii binafsi na dhamini nafasi yeshima. Mii binafsi inakikisha kwamba kwenye katika timu tunaheshimiana kweli. Pili ni kila mtu kwenye timu kueza kujua nafasi yake vyema. Kueza kujua kwamba, anafaa kutekeleza swalili ya meleli ingine. Bila kuhepo kwa mtu kumskuma, bila kuhepo kwa mtu kuhepo kumkagua kila wakati. Hilo li nakuwa kwamba kila adinasi, kila mtu, kila mshiriki kwenye timu. Hanakuwa wazi kwamba hili ndi sululu, hili ndio shuguli amba nafaa kutakeleza. Hapa ndipo nafaa kwa kisha kwamba ni mii binasi nimeeza kupatekeleza. Hivyo jua pia kwenye timu, kuna itaji unafaa kwa na BD hili kuimizo shirikiano. Pala ambapo unakuwa na bidii kwa kweli, unakuwa na shirikiano kwamba munaeza kutekeleza shuguli zenu bora, muneeza kusungumza kwa luga moja. Hivyo bidii ni mtu kita.

Nam ninapenda kutumia muda na familia yangu vipi. Hili kwa kweli ni swali ambalo na lichukulia kwa undani sana. Inanitambua kwamba, familia ni kitu cha maana sana ambacho mola amenijalia kuwa nacho. Hivyo, jinsi ambavyo navyotumia muda wangu na familia yangu inakuwa kama kitu cha kuweza kukua kama nikumbu kumbu. Inakuwa kwamba swala laeza nikumbusha kwamba ni jinsi gani ambavyo navyoendelea kwenye maisha. Ni hatua gani ambazo na nizopiga kwenye maisha. Hivyo inanipa muda bora sana wa kuweza kukuwa utulivu wa akili. Hivyo nikianzia ntasema kwamba ninatambua nafasi ya familia katika maisha angu. Ninatambua uwepo wa familia katika maisha angu. Ninatambua mchango ambao familia ilio nao katika maisha yangu imewai kunifikisha mahali nilipo. Hivyo ninatambua na kuthamini kwamba kila pahali ya ambapo napopatikana nashinda. Pahali pa kwanza pakuwezo kuomba msaada ni penye familia. Hivyo familia inaitaji kipa umbele sana na muda bora na jinsi ambavyo navyotumia muda wangu na familia inafaa kwa kigezo ambacho ni chakubiwa mfano. Nikianzia kwa saha pale ambapo napukua na familia yangu. Kwa kweli mi hupenda sana kutumia muda wangu kuweza kusherekea pamoja napenda sana kutumia muda wangu tunakuja pamoja ama familia. Tunaketi chini, tunafurahia maakuli pamoja, tunafurahia ladhaa ya vyakula pamoja. Hivyo inakuwa sisi swala tu la kufuraia bali inakuza pale ambapo tunaweza kukua na ushirikiano zaidi inakuza waminifu kwenye familia zaidi. Inakuza uelewano kwenye familia. Hivyo inatupa muda bora sana wa kuweza kuishi vyema na wengine. Inatuweka kwa nafasi bora kwamba, tunaweza kuelewana kama watu kwenye familia vyema. Hivyo jinsi ambavyo navyoutumia muda wangu familia, ni kitu cha kupigia mfano sana. Hasa pale ambapo inapokuwa kwenye weekend. Mimi hukuja pamoja, tunakusanya familia yangu. Naenda angalau, tunaenda kuburudika. Tunachukua safari, eitha tunaenda pale pwani pale kwenye kwenye ulingo. Tunaganda tofotofoti ili kwezo kujibrudisha. Kwa henda tunajua kwamba, familia andiyo kitu ambacho unachoweza kujisikia uru kia watu pamoja nacho. Familia ndicho kikundi cha watu ambacho unajisikia kwamba uko buheri wa afya. Kuweza kujieleza, uko buheri wafya kuweza. Kuweza kutamka kila kitu ambacho unajisikia kwamba kinakusumbua. Hivyo mimi huchukua nafasi bora kuweza kuhakikisha kwamba familia yangu inaburudika. Nahakikisha kwamba muda ambao nilio nao kuweza kutumia wa familia. Ninautumia vyema. Ninayaweza kuhakisha kwa mba. Siwezi kuwa na kitu cha kuweza kusema angalau nigefanya hivyo ama vile vingine aitha nigebandilisha. Hivyo mimi ni mtu ambaye napenda kutumia muda wangu na familia yangu. Pia napenda pale ambapo tunapokuja pamoja ili kuweza kuweka lengo maalumu. Tunakuja kama timu ya familia moja. Tunakuna lengo maalumu ambalo tumesema kwamba kabla ya mwishoni mwa u mwa kabla ya mwishoni mwa u wakati na u. Tunafaa kutimiza hili lengo. Tunafaa kwa tumetimiza hili na lile. Hivyo inatueka kwenye anafasi bora sana. Pili mimi ni mtu ambaye anapenda sana kutumia muda wangu kuweza kujulia ni jinsi gani familia angu na vyandelea ni jinsi gani kila mtu alivyo, iwapo kila mtu yupo bu heri wa afya angalau huchukua angalau dakika kumi na kwenda kumi na tano. Kila usiku kabla kulala. Kuweza kujua kama kila mtu kwenye familia kwa sawa. Kuweza kutambua kama kila mtu wada jisi bora. Unajua kwenye familia. Ni kikundi ambacho kinafaa na kimepewa hiyo uhuru kwamba unafaa kulenda kila mtu. Hivyo mi huakikisha kwamba ninajua jinsi gani. Kila mtu kwenye familia anavyondelea. Hivyo, mii ni mtu ambaye ninakujua nafasi ya familia. Ninaipa familia kipaumbele pale ambapo nina muda wa kutumia na familia kwa kweli siwezi kupoteza punda. Ninahakikisha kwamba, ninautumia huo muda ipasavyo, ninaipa familia yangu kipaumbele. Nahakikisha kwamba, familia yangu inaburudika, familia yangu inapata kile cha kutosha kutokana na muda wangu. Hivyo sio swala tu la kusema kwamba na utumia vipi laa asha! Ni kutambua kwamba familia inacheza nafasi muhimu sana katika maisha yangu familia inajukumu maalumu ambalo nalolitekeleza hivyo inanibidi mi binafsi niweze kwamba nachukua muda wangu na kutumia aidha kuweza kusherekea aidha kuweza kubrudika aidha kujua ni jinsi gani ambavyo na vyendelea na kuweza kujua mambo mengine hivyo inaniweka kwenye nafasi bora sana ya kuweza kutambua jinsi ambavyo familia yangu ilivyo. Kuweza kutambua jinsi kila mtu alivyo na navyo jisikia. Hivyo hivyo masana kutambua kwamba familia na nafazi na naipa munda wangu ito shabi.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Naam, tunatambua kwamba, kazi ina umuhimu sana. Pale mbapo kazi inapokuzidi kwa kweli, inakuwa kama tatizo kwako. Hivyo, pale mbapo ninapo msongo wa kazi, kwa kweli inanihitaji mi binadamu, mi binasi, niweze kuketi chini, na kueza kutambua ni jinsi gani ambavyo, ninavyoweza kutekeleza kazi yangu vyemu, navyoweza kuafikia lengo maalum hivyo pale ambapo naposema kwamba ni kitu cha maana sana kuhakikisha kwamba kwenye msongo wa kazi ninaupa kipaumbele. Na kisha kwamba, kitu cha kwanza, nimeeza kuketi chini, nikaweza kuleta mawazo yangu malu. Nikaweza kujua ni malengo gani ambayo nafaa kuwa nimeyafikia kabla ya mwisho kazi. Hivyo, pale ambapo kuna msongo wa kazi, inanisaindia kwamba baanda kuweza kuketi chini na kuweza kujielewa na kuweza kutambi kwamba mwishoni mwa hii kazi nitakuwa nimeweza kuafikia lengo maalum. Na ninaitaji munda maalum wa kuweza kutekeleza kila shuguli inaniwia uraisi. Pala ambapo nimechora ratiba ya kila kitu ambacho nita chokifanya kwenye kazi kwa kweli inaniwia uraisi sana kuweza kutekeleza shuguli. Inaniwia uraisi sana kuweza kuhakisha kwamba kila kitu ambacho unachonjiusisha nacho kinakua uraisi. Hivyo, ni vyema kutambua kwamba, jinsi na ambavyo navyofanya wakati ya msongo wa mwazo, yanatofautiana sana na jinsi gani ambavyo kila mtu anavyonjihusisha nami. Hivyo, ni vyema kutambua kwamba, mimi ni mtu ambaye ni na kuwa kwamba, ninatambua kwamba kwenye kazi, si kila wakati utakuwa na kazi chache, la asha. Kuna wakati ambapo utajipata kwamba umefurika na kazi nyingi. Na hapo inakubidi we mwenyewe uweze kutambua ni jinsi gani ambavyo unavyo weza kuhakisha kwamba kazi zako zimeza kuafikiana zote kuhakisha kwamba kazi zako zote ulizozieza kuzidhamiria, umeza kuziafikisha. Hivyo, ni vyema kutambua kwamba kila kitu ambacho nacho kijishirikisha nacho. Ninaweza kuhakisha kwamba mwishoni mwabsiku nina uwelewa nacho. Mwishoni mwabsiku nitakuwa nimeki yafikia. Mwishoni mwasiku nitakuwa na kitu cha kuweza kujiburudisha ni kisema kwama nimeeza angalau kutimiza ili amale lingine. Hivyo ni vyema kuthamiri kwamba jinsi ambavyo nafyo kufanya kazi ni kitu cha maana sana. Na aina ya kazi pia pale ambapo na msongo wa kazi inaiangaliana inategemeana ni aina ya kazi gani ambao unaokuwa ukifanya. Hivyo pale ambapo unapokuwa ukifanya kazi kama bile ni ya nguvu. Kwa kweli inakuwia ugumu sana kuweza kutekeleza kazi ambao zinahitaji nguvu ilhali hauna wakati bora. Hivyo pale ambapo kuna msongo wa kazi unafaa uketi chini unajiuliza ni jinsi gani ambavyo ninavyoweza kutimiza haya malengo. Ni jinsi gani ambavyo nitaafikia kwamba mwishoni nitakuwa na kitu cha kusema kwamba nimefikisha ili na lile lingine. Hivyo unafaa kujielewa unafaa uketi chini kwa tanumbi kwamba nimetimisha ili jambo na lile lingine. Nimefikisha kilele cha ili jambo na ile lingine. Hivyo si suala tu la kusema kwamba nimefanya hivyo na vile vingine. La asha. Pale ambapo kuna msongo wa kazi. Unafaa pia kuweza kujaribu kujua sulu gani ilio bora ambayo itakusaintia kuweza kuhakisha kwamba mwishoni umeeza kupata ufainda. Mwishoni umeeza kutimiza iyo kazi ambayo umeeza kupewa. Mwishoni umeeza kuhakisha kwamba umepata sulu ya io kazi. Hivyo unafaa kuwa na lengo maalum. Unafaa kuwa kwamba umeeza kujielewa we mwenyewe kiakili. Una uwezo wa kutanbi kwamba mwishoni wa ili jambo nafaa kuwa nimeafikia hili na hile lingine. Mwishoni mwa huu wakati nafaa kuwa nimetimiza jambo moja na hile lingine. Hivyo inakupa munda bora sana kuhakisha kwamba uko kwenye kipaumbele kwenye nafasi bora ya kueza kukabiliana na huu msongo wa kazi. Jua pia msongo wa kazi huletwa na vitu tofotofauti. Kuna pali ambapo msongo wa kazi. Unaletwa na kwezo kwezo kupunguzwa kwa wafanyi kazi kwenye kazi. Unapata kwamba mkazi ambaye ilikuwa inategemewa kutekelezwa na watu hivi ishirini inatekelezwa na watu saba. Hivyo unapata kwamba kila mtu kila mfanyi kazi ambaye aliyesalia inambindi anaongezwa aina kazi ambaye likuwa akiifanya. Hivyo inakuwa kwamba unakuwa na msongo mkubwa sana wa kazi. Na hapo ndipo itakubindi we binafzi, uweze kuketi chini, uweze kukukua na mafikra bora, na uweze kuwaza jinsi gani, utakavyoweza kukabiliana hii changamoto ya kazi nyingi. Pili, uweze kutafuta suluo, malum, ya kueza kujua ni jinsi gani ambavyo, huu msongo wa kazi, unavyofaa kueza kutekelezwa. Tatu, unachola ratiba ili kuhakisha kwamba ujapikiwa ni munda kwa kuhakisha kwamba munda unakuwa tosha. Kwa kuweza kutekeleza shuguli izi zote kwa upamoja. Hivyo najua kwamba kazi nyingi na wafanyikazi wengi. Upitia changamoto ya msongo wa kazi. Hivyo unafaa kukuwa kwamba unaji.

Naam, swala la kupendelea viatu maalum kwa kweli hutofautiana na waki pia msimu. Unajua kwamba, kiatu si swala la kusema kwamba, ninapendelea kiatu maalum tu la asha. Unafaa kutambua kwamba, kiatu huendana na muda maalum, kiatu huendana na wakati maalum ambapo kinakua ni shwari sana kuvaliwa. Hivyo, ni vyema kudhamini kwamba, kila kiatu kina nafasi ambayo kinahitajika. Kila kia hatu kinaitaji kubaliwa wakati maalum. Hilo si swala tu la kusema kwamba, utasema ninavalia kiatu wakati huu ama ule mwingine. La hasha, utaambiwa kwamba kila kiatu kina msimu wake, kila kiatu kina nafasi yake. Kila kiatu kinafaa kupewa kipaombele wakati maalum. Hivyo, mmii binafsi ni mtu ambaye nadhamini nafasi ya kiatu. Najua kwamba, kiatu pia kina umuhimu pala ambapo kina nizuia. Kuweza kunikwaruza kati kwenye ardhi pale ambapo napokua nikitembea jua pia, kiatu kina umuhimu sana katika maisha ya kila mtu. Hivyo, ninakipa kipaombele ambacho kina hitajika. Tambua kwamba, kiatu si swala tu la kusema kwamba ni kuvalia. Naam, unafaa kuvalia kiatu ambacho unajisikia kwamba uko huru. Unafaa kuvalia kiatu ambacho unajisikia kwamba kina kuburudisha. Kiatu ambacho unajisi ukieza kutembea nacho, uko shwari, hauna hakiwezi kuletea madhara. Hivyo ni swala la kutilia maanani sana, jinsi gani ambapo ni kiatu gani ambacho nachokipendelea. Hivyo, mimi binafsi napendelea kuvalia viatu ambavyo viatu ambavyo viko wazi. Sipendi kuvalia viatu ambavyo vimeweza kujifunika sana. Kwani pale ambapo napovalia viatu ambavyo vimejifunika najisikia kwamba miguu yangu haipo shwari. Miguu yangu haijaeza kupumzika ipasavyo. Na mara mingi mimi huitaji kwamba ninauwezo wa kuweza kupumzika. Hivyo, ninakua kwamba ninavalia viatu mara ambapo ninapokuwa kwamba Inanibidi Kwa mfano pale ambapo napokuwa nikielekea kwenye mikutano ambayo ni ya kirasmi. Kwa kweli hapo itanihitaji nivalie viatu ambavyo vimejifunika. Angalau nasema kwamba sivipendi. Lakini inakua kwamba ni lazima. Kwani nivyema kukua na muonekano shwari. Ni vyema kuonekana nadhifu. Hivyo inanibidi mimi binafsi hata kama siipendi inanibidi nihakikishe kwamba nimeweza kuvivalia. Pia ile jua kwamba pale ambapo kuna msimu wa kama vile jua kali. Inakubidi kwamba inanibidi ninaeza kuhakikisha kwamba nimevalia viatu ambavyo vinanipa nipa kwamba ninaeza kupigwa na hali ya hewa vyema. Miguu yangu kwamba haita kuwa ikiweza kukua ikitoa jasho. Hivyo ninavalia viatu ambavyo vina angalau kuwa kwamba hewa inaweza kuingia. Hivyo tambua kwamba viatu na jinsi gani ambavyo na vivalia kwamba vina endana na ina gani ya wakati. Vina endana na jinsi gani. Na pia na msimu. Hivyo si kusema kwamba iwapo nilivalia viatu maalum kama vile vilivyo jifungana jana ndivyo nitakavyovalia kesho. La hasha, jua kwamba kila kiatu ambacho ninachokivalia kinakuwa na wakati maalum. Hivyo, iwapo nitabidi nichague kiatu ambacho nachokipenda kwa kweli. Mimi nitachagua kiatu ambacho hakija jifunika. Unajua kwamba kiatu ambacho kimejifunika. Kinakuweka kwenye hatari sana. Unaeza kwamba kwamba hauna utulivu kwenye miguu. Inaweza kufanya kiatu hicho kuweza kunuka. Hivyo ni viatu ambavyo havi nifurahishi kabisa. Hivyo vina vihitaji napenda sana kuvalia viatu ambavyo ni wazi. Napenda kuvalia viatu si kwa sababu tu ya misimu la hasha. Kwa sababu pia vina nifanya najisikia huru. Vina nifanya najihisi kwamba nimeweza kuafikia swala flani au lile lingine. Pia nili tambua kwamba kuna pale ambapo kunapokua kwenye msimu kama vile wa mvua. Huu msimu wa mvua unakuhitaji wewe mwenye unavalia viatu ambavyo vina kuzuia kuweza kupata tope, vina kuzuia kuweza kuingia kwenye tope ambalo linaeza kukuathiri, linaeza kukusababishia wewe mwenye unajhisi kwamba umeweza kuchafuka. Hivyo viatu ambavyo utavyo vivalia kwa wakati huu vina kuwa ni viatu maluum kama vile hizi viatu huitwai viatu ambavyo ni gambuti. Hizi ni viatu ambavyo huwa vikubwa na wakati mkubwa sana huwa vya vyaeza kuwa vyeusi. Vina kusaidia sana kuweza kujikinga dhidi ya tope na pia kukusaidia kuwa na uwezo wa kutembea bora pale ambapo kuna tope. Hivyo mimi binafsi ni mtu ambaye nadhamini kwamba kiatu ambacho nachokivalia naam kinachangiwa pakubwa sana na msimu. Kina changiwa pakubwa sana na jinsi gani ambavyo unapokuwa ukikivalia na wakati gani ambapo kinapokuwa kikivaliwa. Hivyo, mimi nadhamini sana na pale ambapo itanibidi nichague aina ya kiatu ambacho nakipendelea. Kwa kweli, nitaenda na kiatu ambacho ni kimeweza kufunguka. Kwani kinanipa uwezo wa kutulia, kinaniezesha kupunguza uchovu. Na kinanisaidia pia kuweza kutulia.

Naam hili swala kukamiliza kazi kwa wakati ni swala ambalo linafaa kuwa kwamba limeeza kuzungumzwa kwa wakati mkubwa sana. Unafaa kutambua kwamba jinsi na wakati ambavyo unapokuwa ukikamiliza kazi zako ni kitu ambacho kinafaa kupewa kipaumbele sana. Si swala la kusema kwamba utaeza kukamiliza kazi bure bure la hasha. Tambua kwamba kazi inamuhimu sana na kazi ni kitu ambacho unafaa kuwa umeeza kukiafikia, umeeza kukifikiria vyema na kukipa munda bora kabla kuweza kukamilisha. Hivyo ilikuakikisha kwamba nimeeza kumaliza kazi na kuwa na kwamba ninasera maalum ambazo zinanieza kuni kama kitu ambacho ni sera ambazo zinanielekeza. Zanisaindia kwamba, ni natambua na faha kuwa nimetimiza ili na ili lingine wakati huu ama ule mwngine. Hivyo ni vyema kutambua kwamba, hizi sera, sio sera tu za kusema kwamba, nizamunda, la asha. Tambua kwamba, ili kuakisho kwamba, nimetamatisha kazi yangu. Nimeeza kuafikia kwamba, nimekuwa na ufanifu kwenye kazi, ninafaa kuwa nimekuja pamoja na ratiba ambayo inachangia pakubwa sana kwa jinsi gani ambavyo inavyotekeleza kazi zangu. Inachangia pakubwa sana ni hali gani ambayo inakua mwishoni nimeeza kutimiza swala moja ama lile lingine. Hivyo mi mtu binafsi ilikuweza kujua yakwamba ninatimiza kazi kwa wakati. Jambo la kwanza ni kuweza kujua kwamba na kuweza kuchukua muda bora wa kuweza kufikiria kuhusu hii kazi. Ninaeza kujua hii kazi ni ya kiwango gani? Inaitaji nafasi gani? Na inahitaji muda unaotosha vipi? Ili kuakikisha kwamba ninaweza kuitimiza kwa wakati. Pili natambua kwamba inahitaji ubunifu ama inahitaji mtu ama inanihitaji kuwe na pamoja na timu. Hivyo haya ni maswali ambayo uweza kujikita kwenye akili kila kabla yakuweza kutekeleza kazi. Pili naketi chini naweza kuchukua kalamu na kitabu ninakuwa na ratiba ya jinsi gani ambavyo ntavyeza kutumia muda wangu vyema kuakikisha kwamba hii kazi nimeeza kuendana bora. Ni kazi ambaye nimeeza kuakikisha kwamba nimeikamilisha uipasavyo. Sijaeza kuchukua muda mrefu sana. Hivyo inakua kwamba inauraihisha utendakaji wangu inauraisisha kwamba kila kitu inakua raisi kwamba hivyo ni vyema kutambua kwamba mii mimi binafsi ni natambua nafasi ya kazi. Natambua kwamba kazi ni kitu kinachopewa udhamani sana na nafaa kwa kwamba ninakitumia ipasavyo. Ni kitu ambacho ninatambua kila wakati kila nafasi ambaye nilicho nacho. Ninaitumia vyema ili kuhakikisha kwamba mwishoni mwa siku siezi kuja kuweza kulia mwishoni mwa siku. Sitakuwa na kitu cha kusema kwamba nimeweza kushindwa kutimiza. Hivyo, mimi ni mtu ambaye ninaakikisha kwamba ninaweza kuuchora, ninaweza kukuja na ratiba bora sana ya kutambua kwamba, ninafaa kutimiza swala ili kwa wakati huu ama ule mwingine. Ninafaa kutimiza shuguli moja ama ile nyingine kwa wakati ipasavyo. Hivyo inafanya kwamba inakua rahisi. Ili kuweza kutkeleza shuguli zangu zote ipasavyo. Ili kuweza kuwa kwamba mwishoni mwa siku sitakuwa, sitakuwa nikisema kwamba angalau nikipenda ningetaka kutekeleza hivi ama vile vingine. Hivyo inaniweka kwa nafasi kwamba nimetimiza kila shuguli ambayo iliniitaji. Kila sekta ambayo nilihitajika kuwa nimeweza kutimiza kwa kweli inaniwia uraisi sana. Hivyo si swala tu la kusema kwamba ni kazi kutimiza kwa wakati. Jua unampango gani ili kuhakikisha kwamba hiyo kazi umeweza kutimiza kwa wakati ambayo unaohitajika. Una mipango gani ambayo umeeka kuweza kuakikisha kwamba hii ndiyo inanielekeza. Hizi ndizo sera ambazo zinanisaidia kuakikisha kwamba kabla ya munda huu kufikia nimeeza kutimiza swala hili. Nimeeza kufikia kilele maalum. Hivyo ni vyema kutambua na kuelewa kwamba jinsi ambavyo unavyojihusisha na swala na jinsi gani ambavyo unavyoshiriki inachangia pakubwa sana. Kuakikisha kwamba aitha umeeza kufua ndafu ama aitha umeeza kuambulia patupu kwenye kazi ama aitha munda umeweza kukushika iwapo ujaweza kutamatisha io kazi. Hivyo ni jambo la kupigiwa mfano sana. Pale ambapo unapoakikisha kwamba unatimiza jambo kwa ufasaha unatimiza jambo kana kazi yako ipasavyo. Hivyo mi binafsi ninanafasi bora sana. Ninamipango maalum. Ninakikisha kwamba nimechora ratiba. Nakikisha kwamba nimeeza kusema malengo gani ambayo nafaa kwa yafikia. Nakikisha kwamba nimeeza kutumia muda wangu ipasavyo na nimeenza akili zangu zimeeza kuwa kwamba zinaelewa kwamba nafaa kuwa nimetimiza swala hili ama lile lingine kwa wakati maalum. Ninafaa kuwa kwamba nimetimiza suguli maalum kwa wakati ipasavyo. Hivi inanipa munda bora sana kwa kuweza kuakikisha kwamba.

Je, unapenda mziki wa jadi. Naam, hili ni swali ambalo, ningependa sana kulichukulia kwa mtido maalu. Mimi nathamini kwamba, jinsi ambavyo mtu anapenda mziki, si lazima ukuwe mziki wa jadi tu, mbali pia kila aina ya mziki ambayo mtu anayoipenda, kwa kweli huendana na latha yake. Mimi ni mtu ambaye ninaujuzi na ninafurahia pala ambapo napokuwa nikisikiliza mziki. Ninajua kwamba, yale mandhari ya mziki yananifanya najihisi kwamba, iwapo nilikuwa na msongo wa mawazo, umeweza kuisha. Iwapo nilikuwa na jambo fulani likinisumbua, limeweza kufikia mwisho. Hivyo, swala la kusema kanakwamba mimi napenda mziki. Ningesema naam, mimi ni mtu ambaye ninaupenda mziki sana. Si mziki wa jandi tu, mbali pia mziki wa kisasa. Ninapenda aina zote za mziki, kwa sababu najua kwamba na ninatambua kwamba mziki, una nafasi maalum katika maisha. Unakuwa na mchango maalum katika adinasi yeyote. Hivyo si kusema tu kwamba ninapenda mziki wa jadi. La hasha, ninapenda pia mziki wa kisasa. Naam, kuna mambo ambayo yananifanya kwamba ninapenda mziki wa jadi. Na sio mambo tu ya kusema kwamba ni burebure. La hasha, mziki wa jadi tunatambua kwamba ni mziki ambao unamandhari ambayo yanakuvutia. Ule utamu ambao unafanya mtu unasikia kwamba, anavutia huo mziki. Hivyo, si swala tu la kusema kwamba napenda. La hasha, ninatambua uzuri wa huo mziki, natambua uzuri ambao unatokana na mziki wa jadi. Tunajua kwamba pale mziki wa jadi ulikuwa mziki ambao, ulikuwa unahabari maalum. Ulikuwa unatumika sana kupitisha elimu maalum kwa watu. Hivyo, pale ambapo unapotumia huu mziki, unasikia kwamba kuna elimu ambayo inakuwa ikipitizwa. Kuna jambo ambalo linahakikisha kwamba mwishoni limeweza kutimizwa. Hivyo, huu ni mziki ambao kwa kweli unanafasi yake maalum. Huu ni mziki ambao kwa kweli itawia vigumu sana kuweza kuisha kwenye akili zetu. Hivyo pale ambapo tunapongia, tunajipata, kwenye mziki wa jadi. Inatufanya tunajihisi kwamba tumeburudika. Inatufanya kwamba tunaishi kwamba pala ambapo nilikuwa na msongo wa mawazo umefikia mwishoni. Na pia ule ile ya bari ambayo mziki unayo ni ya habari ambayo kwakweli niya kupigiwa mfano. Tunatambua kwamba pale jadi kwamba kila mziki ulikuwa unaimbwa ukitambua na ukiendana na mandhari ya kulingana na habari ambayo iko kwenye huo mziki. Si swala tu la kusema kana kwamba kama vile ilivyo siku hizi kwamba kila mtu kila mtu anaweza kutoka nje na akaimba mziki wake. Haitha mziki ambayo hauna madili mziki ambayo unakuwa kwamba niwa matusi na kuweza kuwa umejaa usherati. Ikilinganisho na pale jadi kwamba jadi ulikuwa mziki ambao ulikuwa na mafunza maalum ilikuwa kwenda kinyume na maadili pale ambapo ulikuwa ukimba mziki ambao haufunzi maadili bora haufunzi maandili ambayo yanahitajiki kwenye jamii hivyo ilikuwa inavutia adhabu kali sana ambayo kwakweli ilikuwa inakufanya kwamba unaskia wewe mwenyewe umefanya kosa hivyo ikilinganishwa na mziki ya sasa kwa sasa tunaona kila kijana ambaye anachipukiza kila mwanamziki ambaye anachipukiza anajaribu kushindana na yule mwingine anajaribu kufanya jambo ambalo linafanya tu mziki wake uweze kusikika sana bila kuwepo kwa habari mwafaka bila kuwepo kwa funzo maalum. Hivyo, tukiangalia kwa mziki ya sasa imejaa tu mapenzi. Ni mziki ambayo imejaa tu usherati. Ni mziki ambayo kwa kweli haina muundo maalum. Haina hauwezi kusema kwamba inaeza kulinganishwa na ile yaj adi. Naam, tukiangalia ile midudo ya mziki ya sasa. Inakuwa kwamba ni ya kuvutia. Inafanya kwamba kila wakati pahali ambapo ulipo. Unajihisi kwamba unakaa tu kitingiza kichwa chako. Kwa sababu ya ile sauti na ile midudo ambayo inatoka kwenye izo vidudo za mziki. Pili ukiweza kuiangalia na ile mziki ya kitambo kila haikuwa inazingatia. Midudo tu mBali ilikuwa inazingatia kuwa na habari maalum. Kutoa ili kuhakikisha kwamba imeweza kuezesha watu. Kuweza kuelewa jambo fulani. Imehakikisha kwamba kuna mtu anajua kwamba ili ni swala maalum. Lafaa kufanywa hivi na vile. Hivyo, hiyo ni miziki ambayo kwa kweli ilikuwa ya kupigiwa mfano. Ni mziki ambayo kwa kweli hadi kwa sasa hivo inakuwa ya kuvutia pia kuisikiliza. Kwan unajua bando ina yale maandili ambayo yalikuwa yameachwa. Hivyo, mimi napenda sana kusikiliza mziki wa jadi kwa sababu una maana maalum kwa maisha yangu. Unanisaindia mimi maalum kuweza kujikuza na kuweza kujisaindia kukua.

Naam. Kuanzia na kusema ukweli mi ni mtu ambaye nina ndoto maalum. Ninapenda kabla kuwa kuweza kutoka kwenye hii dunia nikuwe nimetimiza mambo maalum. Nikuwe aidha nimehakikisha kwamba kuna jambo ambalo ilikuwa likinisumbua nimeweza kuhakisha kwamba nimeweza kulieka chini. Nimeweza kuhakikisha kwamba nimefikia kilele maalum ili kuniwezesha mi mwenyewe mi binafsi niweze kuwa na maisha bora ili kuniwezesha mi binafsi niweze kuishi bora. Hivyo, ni ndoto ambazo mi ninazo kutoka utotoni na pia kutoka mahali ambapo nilipo ni ndoto ambazo ni za kupigiwa mfano. Ni ndoto ambazo zinachukua mwelekeo maalum. Zinanisaidia, zinakua ni mwongozo wa maisha yangu. Hivyo, nina ndoto tofautitofauti. Lakini kuna ndoto maalum ambayo kwa kweli ninafaa kuitimisha kabla kueza kutoka kwenye hii dunia. Hiyo si ndoto nyingine bali ni ndoto ya kuhakisha kwamba mimi ni sijafa maskini. Nimehakisha kwamba, nimeweza kutafuta hela. Nimeeza kuishi maisha ya kitajiri kwenye haya maisha. Ninaamini kwamba kama vyenye tunafunzwa kwenye maandiko matakatifu kwamba hujazaliwa kufa maskini. Hivyo ndiyo imani ambayo kwa kweli inakua kwenye akili yangu. Kila wakati kitu ambacho kinakaa kikinizunguka ni kwamba siku moja nitakua tajiri. Wakati mmoja nitaweza kutekeleza hili na lile lingine. Nitaweza kujinunulia gari. Nitaweza kuishi nyumba ya kifahari. Nitaweza kununua gari la kifahari. Hivyo, mi nina ndoto ambayo kwa kweli, ninaamini, na si kuamini tu, nimechukua mkondo maalum kwamba, ninaweza, ninafanya shughuli za kuhakisha kwamba, hili ndoto linawezekana, nimeanzia kuhakisha kwamba, hili ndoto mwishoni mwa siku, nitakuwa nimeliafikia, hili ndoto nitakuwa kwamba, limetimia kabla ya kuweza kutamatisha wakati wangu wa maisha haya. Hivyo si wakati tu maisha nahakikisha naomba pia mungu. Pale ambapo nitakuwa na miaka ishirini na mbili hapo nikuwe kwamba nimeanza kutimiza hili ndoto. Nimeanza kwamba hili ndoto limeanza kuonekana. Limeanza kwamba kuonyesha miale. Hivyo mi nina imani na mungu na kwamba nina kuendelea kujituma. Jinsi ninavyotekeleza kazi zangu nina imani pia hili ndoto siku moja litakuja kufanikiwa. Na nina imani huu ndio mfumo maalum wa kueza kuanzia. Sasa hivi ninapoongea niko kwenye harakati ya kuweza kutatua hili ndoto. Niko kwenye harakati ya kuhakikisha hili ndoto limeweza kuafikia na kwa kweli pia nina ndoto kwamba nitaishi maisha mema. Nitaishi maisha kwamba ya kifahari. Maisha ambayo sitakuwa na vurugu na mtu yeyote maisha ambayo kwa kweli nitaishi kama mfalme kwenye hii ardhi. Hivyo ni jambo tutakuomba mwenyezi mungu endelea kunijalia amani, endelea kunijalia baraka, ili nihakikishe kwamba ni sijaeza kuambulia patupu, sijaeza kukosa mwelekeo, hivyo na nina imani kwamba kutokana na neema ya mwenyezi mungu kwamba nitaweza, haya mambo yote kwa kweli nitaeza kuyatimiza, nitaishi maisha kama ya kifalme, nitaeza kuwa hiyo ndoto yangu ya kwamba nitakuwa tajiri kwa kweli itaweza kujidhihirisha, na si kuwa tajiri tuu, nitakua tajiri na mtu wa huruma, na mtu wa kusaidia wengine, hivyo, mimi nina imani kwamba, ndoto naam ni vyema kuwa na ndoto. Lakini pia lazima ukuwe na njia ambayo maalum unafaa kutumia ili kuhakisha hiyo ndoto kweli imeeza kuafikia. Na hivyo ndivyo ninavyofanya pindi tu tunavyoongea kwa sasa hivi. Mimi nimechukua muundo maalum, nimeeza kuchukua kuzingatia. Njia maalum kuhakisha kwamba, nina mwishoni kabla mwisho kufikia kwamba nimeweza kuweza kufikia hii ndoto. Nimehakisha kwamba, nimeeka mikakati ambaye itanisaindia mi binafsi. Pale ambapo nitakapokua nikifikia kwamba, nimeeza kutimiza ile ndoto. Nimeweza kufanya jambo lile litakua kwamba, limeeza kuafikia na likaingiana bora. Hivyo, nina imani kutoka kwa mwenyezi mungu kwamba, ninaweza, nina uwezo kuweza kulifikia hili ndoto langu. Na hivyo, nimechukua mikakati kama vile ya kwanza kuhakisha kwamba, nimeanzia kutafuta pesa nikiwa kijana. Nimeanzia kutafuta pesa kwa njia tofautitofauti. Ninasoma kuwa daktari. Pili ninasomea. Ninafanya kazi ya kimitandao. Hivi na pia nafanya uwezo wa kuweza kubadilisha pesa. Hivyo inanipa muda bora sana. Inanipa pia inaniongezea imani kwamba hili ndoto langu kwa kweli siku moja. Kwa njia moja ama ile nyingine. Itaweza kupatikana. Ni ndoto ambalo kweli litaweza kuafikia mwishoni mwa litaeza kuonyesha miale ya jua mwishoni mwa mwaka si mwishoni tu wakati ya huu mwaka. Nitakuwa nimeanza kuona miale kwa sababu nina imani kwamba yeyote anayeaminia kwa Yesu Kristu Na ambaye ameeka anafanya bidii kwamba haezi ambulia patupu. Hivyo ndivyo imani yangu ilivyo. Ninaamini kwamba pale ambapo nitakapokua nikifikia mwisho nitakuwa nimetimiza hi ndoto ya kuwa tajiri kwenye maisha yangu.

Naam suala kama napendelea shati hau tishati kwa kweli ni suala ambalo lilinakua kwamba linafaa kutulia kwa maana sana. Suala la kupendelea shati hau tishati ni kutambua kwamba kila shati kila tishati idara msimu maluum. Inawakati maluum mbapo inibora kuivalia kuliko ule mungine. Inawakati malum ambapo inafaa na inaitajika kuvaliwa. Hivyo si suala tu la kusema kwamba ni kupendelea. La hasha ni kutambua kwamba kila kitu inanafasi yake malum. Ina wakati maalum ambapo nafaa kuvaliwa, ina kitu maalum ambacho kinaandamana naayo. Si kusepa tu nitavalia kushati wakati uwa mule mungine. La asha, taambua kwamba, shati na wakati maalum, shati nafaa kuvaliwa kuandamana. Na aitha, aitha, kwa mfano, kuna wakati ambapo inakubidi, uweze kuvaliw shati, na uwache tishati. Na kuna wakati mwingine pia unavalia tishati, na unacha shati. Naam pale, iwapo mtu angechagua, ingi mbidi, achague moja, na mponipo nikichagwa. Lakini kwanza ebu nieleze kwa jumla, pale ambapo kila moja kati ya shati na tishati uweza kutumika na kuweza kuvaliwa. Kwanza tunanzia na shati, tunatambua kwamba shati ni mavazi ambayo uvaliwa juu. Natuatambua kwamba pale ambapo mtu anavalia shati hasaa uonekana nadhifu sana. Uonekana kwamba aitha anenda kwenye mikutano rasmi. Na hili utumika sana sana kwenye mikutano ya kirasmi. Pale ambapo unapokuwa mkifanya mkutano, pale ambapo kuna shuguli rasmi, utaona watu wengi, wamevalia shati. Kwani iyo ni, shati nikana kwamba, ni thibitisho ya kuonyesha kwamba, ni uweze kwamba uko na umakinifu, ni jambo ambalo lina maana sana. Hivyo, pale ambapo unaponi, onea mtu ameeza kuvalia shati, jua kwamba, anaenda kwenye, kwenye atua maalum. Anaenda kwenye mkutano ambao kwa kweli, ni mkutano anochukulia kwamba, ni mkutano wa maana sana. Naam sijasema kwamba iwapo mtu amevalia tishati awezi enda kwenye mkutano wa maalum. La hasha, tambua kwamba tshati ina wakati wake maalum pia. Kuna wakati ambapo asaa pale ambapo kwenye ukiangalia kwenye vijana wengi. Wanapenda kuvalia tishati. Kwa tunatambua kwamba tishati pia inaonekana nadhifu. Ikiandamana nguo maalum jingine. Pia pale ambapo kwa mfano inakuwa kwamba aieleweki pale ambapo utapomuona mtu amevalia tishati na suti. Hayo ni mavazi ambayo hayawezi kuendana pamoja. Hivyo mtu anafaa kuwa na mfumo maluum wa jinsi anavyovaa mavazi yake. Unafaa kuelewa kwamba vile ambavyo unavovaa nama vile ambavyo unavyonekana. Ni jinsi ni mfumo gani ambavyo unavionyesha watu. Ni nini ambacho watu unavikubeba. Ni vipi watu wanavyokuelewa kulingana mavazi yako. Hivyo pali ambapo mii inanibidi nivalie shati sana. Ni pali ambapo unapujua kwamba niko na mkutano wa kirasmi. Niko na mkutano aitha na watu ambao ninaikika kwamba hawa ni watu wanafaa kuvaliwa kwa mfumu wa shati na suuti na pia ningeza kwedanina na tai. Jua pia haiwezani kwamba unavalia tishati na tai. Hivyo hainakuwa kwamba we mwenyewe nchichanganya. Hivyo nivyema kutambua kwamba kila pali ambapo kuna unavalia tishati, kila ambapo unavalia tishati, unauwelewa ajambo. Unajua kwamba aitha unafaa kujua ili ndi unafaa kubalewa. Haitha unafaa kubalevi vingine ama vile vingine. Hive ni vyoma kutambua kwamba jinsi ya mbabe mtu unavalia shati ya uti shati. Uendana na haina ya kazi ambayo napia naifanya. Kuna wakati ambapo unajifpata kwamba unafanya kazi kama vile ya kiofisi. Kwa kweli pala mbapo miinafanya kazi ya kiofisi inaniyakika kwamba iyo si kutaniwani mevalia shati. Kwani shati ningura ambayo inaunyesha urasmi. Ninguwa mbazi naonyesha kwamba uwe kuna umakinifu kwenye kazi. Hivyo utaniona sana nimivalia shati pali ambapo inafanya shuguli za klasmi na za kiofisi. Pili iwapo nitayo itanibindi hivyo nichague kati ya tishati na tishati. Naam nasema kwamba hili ni jambo ambalo ni gumu kuweza kulichagua kwani najua kwamba pali ambapo napopenda kuonekana na watu wengi ninavalia tishati. Pali pia napopukua kwenye kazi inanibidi nivalia shati. Hivyo, swala kuchagua moja ni aitha ninaeza kuchagua tishati. Kwa sababu ninajua kwamba ina muonekano maalum. Inakuwezesha kwamba unajisikia we mwenyewe umetosheka. Sisi swala la kusema njinsi gani watu watakavyo kuangalia. La hasha, ni kutambua iwapo we mwenyewe unatosheka na mavazi ambayo unayavalia. Hivyo, mavazi ambayo kwa kweli yana nitoshileza mimi yana njisikia kwamba niko uru, pindi tuu, napukuwa nimeyavaa, ni tishati, ikilinganishwa na shati hivyo hivyo na kwamba kwamba mi napenelea tishati kuliko shati kwa sababu ya inanifanya najiisi wazi.